Mimi binafsi, napenda sana wakati wa mvua kwa sababu huleta hali ya hewa ya baridi na utulivu. Mvua ikinyesha mara nyingi, mimi hupenda kukaa ndani ya nyumba. Kusoma kitabu au kunywa kikombe cha chai moto. Huku nikisikiliza sauti ya matone ya mvua kwenye paa. Sauti hii inanifanya nijisikie mwenye amani sana na mara nyingi inanisaidia kulala vizuri.

Wakati nilikuwa mtoto, nilikuwa napenda sana kucheza nje na rafiki zangu. Nakumbuka tulikuwa tunapenda kucheza mpira wa migu mitani kila jioni bada ya shule. Pia nilikuwa nafurahia sana kuenda kutembelea babu na bibi kijijini wakati wa likizo.

Mimi huamini kuwa kila mtu ana kipawa chake cha kipekee na kwangu mimi kipawa changu kikubwa ni mchezo. Nilianza kugundua kipawa hiki tangu nikiwa mdogo sana shuleni. Ambapo walimu na marafiki zangu walikuwa wananisifu sana kwa kazi yangu.

Kwa kweli mimi binafsi napenda kula wali zaidi kuliko ugali. Asa wakati wa mchana napenda wali kwa sababu naweza kula na vitu vingi tofauti kama vile maharagwe mchuzi wa nyama au hata mbogamboga. Hata hivyo siwezi kukataa kwa ugali pia ni nzuri sana. Hasa ukiwa na nyama, choma, au skuma wiki na samaki.

Mimi ninapenda sana kutazama michezo ya olimpiki kwa sababu inaleta mataifa yote duniani pamoja. Michezo ninayopenda zaidi ni riadha hasa mbio ya masafa marefu kwa sababu wanariadha kutoka Afrika mashariki. Hufanya vizuri sana na kuleta heshima kubwa na kumbuka kutazama mashindano ya zamani ambapo eliud kipchoge alishinda marathoni. Ilikuwa ni wakati wa kusisimua sana kuona juhudi zake zikizaa matunda. Wakati wa michizo ya olimpiki, mimi huishi hasa na umoja nikiona jinsi mimi wanadamu wanavyoweza kuvunja rekodi mpya kupitia nidhamu na mazoezi makali.

Kusema kweli, mimi napenda sana muziki na nimekuwa nikivutiwa na vyombo vya muziki tangu nikiwa mdogo. Jambo, ninachopenda zaidi ni gitaa kwa sababu ya sauti yake ya utulivu na jinsi inavyoweza kuleta watu pamoja wakati wa kuimba. Ingawa kwa sasa sijui kupiga gitaa kwa ustadi mkubwa. Nimeanza kuchukua mafunzo kidogo kidogo mtandaoni ili nikuze uwezo wangu.

Mimi napenda sana kutembea kwa miguu hasa nyakati za asubuhi au jioni wakati wa jua sikali sana. Kutembea kunanisaidia sana kuchangamsha mwili na pia kunanipa muda wa kutafakari mambo yangu kwa utulivu. Mara nyingi mimi hupendelea kutembea kwenye maeneo yenye miti au bustani ili kuvutia hewa safi.

Kusema kweli mimi napenda sana kukimbia hasa wakati wa asubuhi na mapema sana. Mmm kabla ya kuanza kazi zangu kukimbia kuna nisaidia kueka mwili wangu katika hali ya uchangamfu na kupata hewa safi ya asubuhi. Mimi hupendelea kukimbia kwenye barabara tulivu au hata kwenye viwanja vya michezo vilivyo karibu na nyumbani kwangu.

Mimi hii swali ni muhimu sana kwa afya ya mgongo. Binafsi mimi napendelea kitanda ambacho ni kigumu kiasi baada ya. Badala ya kile ambacho ni laini sana napenda kitanda kigumu sana kwa sababu kinatoa msaada mzuri kwa mwili wangu na kuzuia maumivu ya mgongo asubuhi ninapoamka.

Kutana na tatizo kazini hatua yangu ya kwanza ni kutulia na kuchanganua tatizo hilo kwa kina ili kuelewa chanzo chake. Siamini katika kufanya maamuzi ya haraka bila kuwa na ukweli wowote. Baada ya hapo mimi hujaribu kufikiria masuluhisho mbalimbali na mara nyingi hupenda kushauriana na wenzangu ili kupata maoni tofauti.

Jukumu ninalolipenda zaidi kazini ni kusaidia kutatua changamoto za kiufundi na kushirikiana na timu yangu kukamilisha miradi mikubwa. Napenda sana wakati tunapo kaa pamoja kubuni mawazo mapya ya naweza kuboresha utendaji wa kazi zetu za kila siku.

Kusema kweli, mimi napenda sana kupanda mlima kwa sababu ni njia nzuri ya kufanya mazezi ya mwili na kufraia uzuri wa asiri. Napenda hisia ya amani na utulivu, ninayopata napokuwa juu ya mlima mbali na kelele za mji. Hewa ya huko juu huwa ni safi sana na inanitia moyo.

Mimi ni mpenzi mkubwa kwa chakula. Kwa hiyo, ninapenda sana kuralibu vyakula vipya. Kila ninapopata na fursa. Naamini kuwa chakula ni njia bora ya kuelewa utamaduni wa watu wengine bila hata kusafiri mbali kila mara ninapoenda kwenye mkahawa mpya mimi hujaribu kuagiza kitu ambacho. Sijawai kula hapo awali ili nipate ladha tofauti.

Mimi napendelea zaidi kufanya kazi na wengine kwa sababu naamini katika nguvu ya ushirikiano. Unapofanya kazi kwenye timu, unakuwa na fursa ya kupata mawazo mapya na mitazamo tofauti ambayo inayoweza kutatua matatizo kwa haraka zaidi. Pia kufanya kazi na wenzangu kunanifanya nijisikie mwenye hamasa na kupunguza mzigo wa kazi ya kupeana majukumu.

Filamu ninayoipenda zaidi kuliko zote ni filamu ya kusisimua ya the lion king. Napenda filamu hii kwa sababu inamafunzo mengi kuhusu familia, wajibu na ujasiri. Na pia ina mziki mzuri sana unauguza hisia. Nakumbuka mara ya kwanza niliona nikiwa mdogo nyumbani na ndugu zangu. Na zote tulivutiwa sana na safari ya simba.

Kusema kweli mimi napenda sana kuenda sinema lakini kwa kawaida huenda mara moja au mbili kwa mwezi. Napenda kuenda sinema hasa wakati kuna filamu mpya au kusisimua iliyo toka kwa sababu uzoefu na kutazama kwenye kioo kikubwa na sauti nzuri ya ukumbini ni tofauti kabisa na kutazama nyumbani.

Mimi ni mpenzi mkubwa wa vitu vitamu. Na keki nayopenda zaidi ni keki ya chokoleti. Napenda keki ya chokoleti kwa sababu ina ladha nzuri na mzito. Ambayo inanifurahisha sana hasa ikiwa na krimu laini katikati. Kila mara ninapokuwa na sherehe ya kuzaliwa au tukio maalum. Lazima nihakikishe kuna keki ya chokoleti mezani.

Mimi ni shabiki mkubwa wa maendeleo ya kisasa. Kwa hiyo napenda sana kujaribu teknolojia mpya kila inapozinduliwa. Naona kuwa teknolojia inafanya maisha yetu kuwa rahisi na yenye ufanisi zaidi. Iwe ni kupitia simu, chaja, programu mpya za kompyuta. Au hata vifaa vya nyumbani vinavyo jiendesha vyenyewe. Kila mara ninapoona kifaa kipya sokoni, mimi hupenda kusoma sifa zake na kuelewa jinsi kinavyoweza kunisaidia katika kazi zangu za kila siku.

Ndiyo, mimi ni mtumiaji mkubwa wa teknolojia ya sauti kwa sababu inanilaisisha sana maisha yangu, asa ninapokuwa na haraka. Mara nyingi mimi utumia hamli za sauti kwenye simu yangu kutafuta habari mtandaoni kuandika ujumbe bila kutumia mikono au hata kueka kengele ya kuniamusha asubui.

Binafsi mimi napendelea zaidi kuandika kuliko kusema. Napenda kuandika kwa sababu inanipa muda nrefu zaidi wa kutafakari mawazo yangu na kuchagua maneno sahihi ya kuelezea kile ninachohisi. Kuandika kunanisaidia kupanga mambo yangu kwa mpangilio mzuri. Iwe ni kupitia barua pepe hata ujumbe wa kawaida wa simu.

Kwa kawahida, mimi hupendelea kuenda madukani siku za katikati ya wiki, kama jumanne au jumatano asubuhi. Napenda wakati huo kwa sababu maduka hayana watu wengi, naeza kuchagua bidhaa ninazohitaji kwa utulivu bila kusukumwa. Siku za mwisho mwa wiki huwa kuna msongamana mkubwa sana. Jambo ambalo linanifanya nishindwe kufurahia manunuzi yangu. Pia kuenda madukani mapema kunanisaidia kupata bidhaa mpya, zilizofika sokoni siku hiyo.

Mimi hupenda kusherehekea mwaka mpya kwa namna ya kipekee sana. Mara nyingi nikiwa na familia yangu na marafiki wa karibu. Siku ya mkesha wa mwaka mpya, sisi hujikusanya nyumbani na kupika vyakula pmbalimbali vizuri kama vile pilau na nyama choma. Tunapenda kuka pamoja tukishukuru kwa mambo yote yaliotokea. Katika mwaka unaoishia na kuweka malengo mapya ya mwaka unaoanza.

Mimi hupenda kulea nywele zangu kwa umakini sana ili kuhakikisha zinabaki katika hali ya usafi na afya. Kwa kawaida, mimi huosha nywele zangu mara mbili kwa wiki, nikitumia shampoo na kiyoyozi kizuri ili kuzifanya ziwe laini na zenye harufu nzuri.

Chakula ni nachopenda ambacho mimi hukila mala nyingi wakati wa mchana ni ugali kwa mboga mboga na samaki au maharagu. Huu ni mlo na upenda sana kwa sababu unanipa nguvu za kutosha kuendelea na shughuli za ngu za mchana kutwa bila kuhisi nja haraka. Pia ni chakula ambacho kinapatikana kwa urahisi katika migahawa mingi. Iliyo kalibu na mahali pangu pakazi.

Mimi hufurahia sana kutumia muda wangu wa mapumziko na marafiki zangu kwa sababu inatusaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuimarisha uhusiano wetu kitu tunachopenda kufanya zaidi ni kwenda kutembea sehemu mbalimbali kama vile ufukweni au kwenye bustani za umma ambapo tunaweza kuzungumza na kucheka kwa huru.

Mimi napendelea zaidi upepo wa asili kuliko kutumia kiyoyozi au ac. Napenda hisia ya hewa safi inayotoka nje. Hasa nyakati za asubuhi au jioni wakati jua linapozama. Naona kuwa upepo asili unanifanya nijisikie mwenye afya zaidi na kunipa utulivu wa kipekee ninapokuwa nyumbani au hata nikiwa nje nikitembea.